Niambie kuhusu njia unayotumia kupumzika. Njia yangu halisi ya kupumzika ni kuketi katika bustani langu la maua. Hapa, ninapunga hewasafi na kutuliza akili. Upepo mpole unaopita katika bustani unanipulizia harfu nzuri ya maua na kunipata basamu. Kivuli chamiti kwenye bustani ni kinga nzuri kutoka kwa jua iwapo nipo nje ya nyumba. Mara nyingi huwa na jipata ni bebwa na usingizi ni napoingia kwenye hali hii Ninapo amka huwa na jihisi ni mepumzika kwa kweli na nipo tayari kuendelea na kazi zangu.

Ngependa kurudi ujana? Ndio, kama ningepata nafasi, ningependa sana kurudia maisha ya ujana. Kama walivyo sema wahenga, ujana ni maji ya moto. Nguvu na kujiachilia kwa siku za ujana ni mambo ambayo ningependa kuyapitia tena. Bila mizigo ya kazi ya ufamilia, ujana ni wakati wa kufurahia kila siku ya wiki kuanzia asubuhi mpaka jioni. Hata hivyo, nilikwisha kufurahia ujana wangu na nimerithika kabisa na pahali nilipo kwa sasa maishani.

Niambie kuhusu nchi ungependa kuitembelea. Nchi ambayo ningependa kuitembelea ni Venezuela. Kufuatia matukio ya siku za hivi karibuni yaliyopelekea kukamatwa kwa Rais Maduro na nchi ya Amerika, nchi hii imeibua tamaa yangu ya kuielewa. Ningependa kujionea kwa macho madini yanayoipa nchi ya Venezuela thamani kubwa kati ya nchi zingine zenye nguvu duniani Ningependa kusikia kutoka kwa midomo ya wananchi wa Venezuela maoni yao kuhusu mambo yanayojiri Hata hivyo, familia yangu inahofu sana na pendekezo langu la kutembea Venezuela.

Unapofurahia kuwa nyumbani, unafanya nini? Furaha inapojaa nyumbani, ninapenda kucheza michezo ya utani na bibi na watoto wangu. Hua tunageuka watoto sisi sote na kukimbizana hapa na pale huku tukipiga nduru na kelele nyingi. Mara nyingi, bibi yangu hujifanya anakasirishwa na mambo haya ila kwa ukweli anayapenda sana. Tunaunganisha michezo yetu na ushirikiano katika kazi za nyumbani kama vile kuyanyunyizia maji maua na kuzoa taka. Nimuda wa familia ninaoudhamini sana.

Unafanya nini wakati wa baridi kali? Mwitikio wangu kwa baridi kali hulingana na pahali nilipo. Niwapo nyumbani huwa nawasha moto kwenye jiko spesheli nililotengeneza la kuota moto. Tunalizunguka jiko hili na familia yangu na kupiga gumzo huku tukifurahia joto la makaa. Sana sana pia tunatayarisha vyakula vya kuchoma katika moto huu. Niwapo kazini huwa natumia mtambo wa AC kusahihisha joto hadi kwenye kipimo kinachonikubalia kufanya kazi kwa utaratibu.

Unapendelea mahali penye kimya au kelele? Nafurahia mahali penye kelele ya wastani kuliko mahali paliponyamaza ndi. Kimya kikubwa hunitia hofu kwa maana kinapelekea akili yangu kuwaza mambo mengi, mara nyingi nikifikiria tu jinsi mambo yanavyoweza kuenda mrama. Kinyume na hayo, kelele hunisababisha kuungana na mazingira hayo hivyo ninaishi kwa wakati uliopo bila kuhofia chochote. Hii ndiyo sababu ninayopenda kuenda kwenye klabu kuliko na muziki na watu wengi.

Jee, unatumia mitandao ya kijamii? Ndiyo, ninatumia mitandao ya kijamii. Kwenye simu yangu, nina programu zote za mitandao mikubwa ya kijamii, ikiwemo Twitter, Facebook, Instagram na TikTok. Ninatumia mitandao hii kufuatilia mambo yaneojiri na mitindo inayovuma baina ya vizazi tofauti. Mutandao ninao changia ni Facebook tu, ila mingine ninaitumia kujielimisha peke yake. Watoto wangu wanashanga sana jinsi ninavioweza kufahamu mambo mengi mapia. Ila hawajui kuwa nayasoma kwenye mitandao ya kijamii.

Unasasisha vifaa vyako marangapi? Ninasasisha vifaa vyangu kulingana na mahitaji yangu. Sikimbilii kubadilisha vifaa vyangu kila tuto leo au muundo mpya unapotangazwa, ila ninabaini kama ninahitaji toleo hili. Kwa kawaida, huwa ninatumia simu kwa miaka mitatu kabla ya kusasisha. Vifaa kama televisheni na kompyuta ninaweza kutumia kwa miaka zaidi ya tano bila kuvibadilisha.

Chakula gani unapenda zaidi? Chakula ninacho kipenda zaidi ni ugali na mboga ya kienyeji. Hichi ndicho chakula ninachokula kila siku kwa wakati wa mchana. Napenda hasa jinsi bibi yangu anavyo tayarisha chakula hiki kwa ustadi ambao sijaweza kufikia mwenyewe wala sijaweza kupatana nao pahali pengini. Napenda ugali unawotengenezwa kwa mchanganyiko wa unga wa wimbi na mahindi nayo mboga iwe imekaangwa vizuri.

Unasherehekea mafanikio ya timu vipi? Timu yetu inapofanikiwa kukamilisha mradi huwa tunasherehekea kwa kula pamoja na kuhadithiana jinsi safari ilivyokuwa. Tunaweza kuungana kwa chakula hiki katika mkahawa ulio karibu kwenye boma ya mmoja wetu au tukasafiri kwenda pwani kwa sherehe hii. Mara nyingi, tunapenda kuchoma nyama huku tukirudia yaliyojiri na kukumbuka changamoto tulizopitia. Huu ndiyo wakati mwema kwa wale walio kwaruzana wakati wa kazi kuridhiana na kurudisha urafiki wao. Sherehe hii ni muhimu sana kwa kuungamana na kushirikiana kwa timu yetu.

Unafanya nini kuweka afya vizuri? Siri za kudumisha afya nzuri ni kula vizuri, kufanya mazoezi, na kupata usingizi wa kutosha. Ili kuhakikisha lishe bora, ninahakikisha kuwa nakula chakula kilichopikwa nyumbani kwangu kadri inavyowezekana. Ninajiepusha na chakula kilichopikwa na mafuta mengi. Ninayo ratiba vya vyakula vya kila siku ili kuhakikisha ninapata madini yote, yanayohitajika mwilini. Ninafanya mazoezi kwa dakika thelathini kila asubuhi na jioni. Pia ninahakikisha ninapata usingizi wa angalau masaa sita kila siku.

Niambie kuhusu filamu yako unayo ipenda zaidi. Filamu ninayo ipenda zaidi ni The Shawshank Redemption. Filamu hii ya mwaka 1994 iliongozo na muigizaji Morgan Freeman. Ni hadithi ya mwanaume aliyeukumiwa kifungo cha maisha kwa mauwaji ya mkewe na mpenzi wake, licha ya kuwa hakuwa na hatia yoyote. Inamchukua miaka zaidi ya kumi kutoroka jela, hukuakipanga mipango thabiti bila haraka. Filamu hii ni funzo la jinsi mambo mabaya na weza kuwafika watu wazuri na pia jinsi mipango na uvumilivu vina vyo weza kumsaidia mtu kufikia malengo yake.

Unasherehekea mwaka mpya vipi? Ninaukaribisha mwaka mpya kwa nyimbo na densi. Tunaungana na familia yangu yote wadogo kwa wakubwa kuhesabu sekunde za mwisho za mwaka unaoisha. Ifikapo saa sita usiku, tunapiga nduru kubwa na nderemo ili kukaribisha mwaka mpya huku tukiwasha fataki. Baadaye, tunatulia na kupiga dua kwa pamoja huku tukitoa shukrani kwa kuona mwaka mpya na kuomba fanaka ya mwaka mzima.

Uzoefu gani wa kushangaza umewahi kupata? Uzoefu wa kushangaza niliwahi kupata ni kuwashika nyoka wenye sumu kali. Hapo awali nilikuwa naogopa sana nyoka. Rafiki yangu Sami aliniingiza kwenye kikundi cha waraibu wa kusoma mambo ya nyoka. Hapa niliwahi kusoma mambo mengi na hata ufundi wa kuwashika nyoka hawa.

Tunda lako lakupendezwa ni lipi? Tunda linaranipendeza zaidi ni embe. Nyumbani kwetu kuna miembe mingi na nimeapenda sana matunda yake. Huu nanayala maembe hata ya kiwa mabichi. Nazidisha kuyala ya napoiva na wakati mungine natengeneza juisi yake. Watoto wangu pia wanapenda maembe ambayo ni matunda mazuri yenye manufaa mengi muilini.

Niambie kuhusu harufu unayoipenda zaidi. Harufu ninayoipenda zaidi ni harufu ya mchanga au ardhi pindi tu kunaponyesha kwa mara ya kwanza baada ya kiangazi. Harufu hii hunivutia sana kiasi kwamba naweza kuketi kwa muda mrefu ni kiifurahia bila kufanya jambo lingine lolote. Nimeipenda harufu hii tangu utotoni na inanipa kumbukumbu mpia kila msimu.

Unajistawisha vipi wakati wa likizo? Wakati wa likizo, ninaongeza masomo yangu ili kujistawisha zaidi. Ninasoma mambo yanayo husiana na kazi yangu na pia kozi fupi za kujinufaisha binafsi. Pia anachukua fursa hii kujistawisha kiafya kwa kuongeza masaa yangu ya usingizi kila siku kutoka sita hadi tisa kwa siku.

Unahifathi data yako wapi? Nina hifathi data yangu kwenye sehemu tofauti. Kunayo ninaiweka kwenye kumbukumbu za ndani za simu na kompyuta. Ingine na hifathi kwenye memorikadi ya kando. Jinsi ya tatu ni kutumia uhifathi wa mawingu ninaolipia kila mwezi.

Kinywaji gani cha baridi unachopenda? Kinywaji baridi nikipendacho zaidi ni bia. Tusker baridi ndicho kinywaji changu nikipendacho wakati wakujivinjari. Sana sana ninapenda kinywaji hiki baada ya kukamilisha mradi mzito kazini. Naichukulia kama tunuku kwa kazi njema nilio fanya.

Jambo gani la dini ni muhimu kwako? Ingawa mambo yote ya dini ni muhimu, jambo la dini lililo muhimu zaidi kwangu ni sala. Sala ndiyo nafasi kuu ya kutimiza yote ninayotafuta katika dini. Ni nafasi nzuri ya kutoa shukrani kwa baraka ninazopata. Pia ndiyo muda wa kuomba msamaha kwa makosa niliyotenda na pia kuomba fanaka kwa mambo ninayonuia kufanikisha. Sala ndiyo sehemu ya dini inayonituliza moyo wangu zaidi.

Unaoga mara ngapi kwa siku? Kwa kawaida, ninaoga mara mbili kwa siku. Ninaoga asubuhi kabla ya kwenda kazi na jioni baada ya kazi na mazoezi. Asubuhi ninaogea majibaridi ili kusisimua mwili. Jioni, ninaogea majimoto ili kukanda misuli ilioyochoka kazini na uwanjani. Ni wapo na kazi kama unyunyuziaji wadawa kwa mimea, huwa ninaoga kwa mara ya tatu ndani ya siku moja.

Mafanikio gani umeyapata kazini? Mafanikio niliyopata kazini ni mengi la kwanza ni kukamilisha miradi mingi inayonufaisha kampuni na pia jamii yangu la pili ni kuongeza utaalamu na ufundi wangu wa kazi Hili limepelekea kuteuliwa kuongoza timu na pia kupandishwa ngazi kazini Fanikio la tatu ni kutengeneza marafiki wengi baina ya wafanya kazi wenzangu.

Unawakaribisha wafanyakazi wapya vipi? Ninawakaribisha wafanya kazi wapya kwa kuwa alika kushiriki mkutano wetu wa asubuhi kazini. Hapa ndipo ninapowajulisha kwa wafanyakazi wengine na shugli ya kujuana inaanza. Baada ya hapo, ninawaalika ofisini kwangu kwa mazungumzo machache. Kisha ninawapeleka kwenye vituo vyao vya kazi na kuwapokeza kwa msimamizi wao. Baadae ninawaeka kwenye vikundi vyetu vya kazi katika mitandao ya kijamii.

Unapenda kufanya nini na familia yako? Ninapenda kufanya mambo mengi sana na familia yangu. Ninapenda kuketi na kupiga gumzo na baba yangu mzazi. Pia, ninafurahia sana kucheza na watoto wangu. Huwa ni jambo la furaha kusafiri, na kuzuru nchi, pamoja na bibi yangu. Mama yangu naye napenda kumbeba kwa gari langu aendapo kanisani au katika shughli zingine. Ninapenda sana mijadala moto moto ninayopiga na ndugu zangu.

Je, unapenda kutembea msituni? Hapana, sipendi kutembea msituni kwani kuna wanyama hatari humo ndani. Msitu uliyo karibu nami unawanyama kama vile ndovu, nyati, chui na vifaru miongoni mwa wengine. Wanyama hawa wanaweza kujificha msituni na ikawa ngumu sana kuwaona. Wanapopandwa na hamaki, wanaweza kufanya madhara makubwa kiasi cha kuuwa binadamu. Visa vingi vimeripotiwa. Hata hivyo mara kadhaa nimetembea msituni chini ya mwongozo na ulinzi wa watalam wa mambo ya porini.

Unapenda kucheza au kutizama michezo? Ninapenda kucheza na pia kutazama michezo michezo ninayoshiriki mwenyewe ni kandanda, ndondi, kuogelea na riatha nayo ninayoishabikia tu ni voliboli, ngumi, vikapu na raga michezo ni uraibu mzuri ninaotumia kupumzisha akili wakati wa likizo au wikendi.

Niambie hadithi kuhusu mji wako wakuzaliwa. Mji wangu wakuzaliwa ni Meru, uliopo kaskazini mwa mkoo wa mashariki nchini Kenya. Mji huu unasifa ya hewa safi na watu wakarimu, ijapokuwa wanapandwa na hasira kwa haraka. Mjini Meru kuna mito mingi inayovutia watu kufanya ukulima wakunyunyuzia maji. Kutokana na hili, kuna chakula kingi sokoni la Meru, kinachouzwa kwabei nafuu sana.